Maranyingi, wikendi na pumzika na kujihusisha na mambo nina yopenda. Kama vile, kusoma vitabu au kutazama filamu, hukutana na marafiki au kufanya mazoizi kidogo kama kutembea. Wakati mwingine, hutumia muda huo kupanga wiki inavyo fuata au kujifunza kitu kipya.

Mimi naipenda chai kuliko kahawa kwa sababu hunipa utulivu na ladha yake ni laini. Pia ninaipenda kwa kuwa naweza kuinywa wakati wawote bila kunifanya nihisi msisimuko mwingi kama kahawa. Zaidi ya hapo chai inanipa muda wakupumzika na kufurahia mazungumzo.

Mimi ninajenga mahusiano mazuri na wafanyakazi wengine kwa mawasiliano ya wazi na heshima. Huwa nasikiliza mawazo yao kushirikiana kazini na kutoa msaada inapohitajika. Pia napenda kwa kuwa mkweli mwenye uvumilivu na kushirikiana nje ya kazi kidogo kama mazungumzo ya kawaida. Ili kujenga uaminifu na ushirikiano mzuri.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuweka mawasiliano wazi na malengo ya pamoja. Huhakikisha kila mtu anahisi kusikilizwa na kudhaminiwa. Nagawanya majukumu kwa haki kulingana na uwezo wa kila mmoja. Na kuhimizana kusaidiana badala ya kushindana. Pia natia moyo kutoa maoni kwa heshima na kusherehekea mafanikio ya pamoja. Ili kuimarisha mshikamano wa timu.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa kufikiri kwa umakini na kwa moyo wazi. Huhakikisha kwanza kusikiliza vizuri bila kuingilia kati. Kisha kujaribu kuelewa hoja zao na kusahihisha au kuboresha kila kinachohitajika. Pia naona maoni kama fursa ya kujifunza na kukua. Si kama ukosoaji binafsi na mara nyingi hutoa shukrani kwa maoni waliyotoa.

Ujuzi ni nahitaji kuhimarisha ni usimamizi wa muda na kuongoza timu kwa ufanisi zaidi. Ingawa ninaweza kushirikiana vizuri na watu wakati mwingine apoteza mda kwenye mambo madogo badala ya kipaumbele cha kazi muhimu. Pia ningependa kuhimarisha uwezo wa kufanya maamuzi haraka bila kusita ili kuongeza tija na kusaidia timu kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Na uyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda kwa uangalifu na kuweka vipaka. Kwa mfano, napanga ratiba ya kazi inayo ruhusu kufanya kazi kwa ufanisi wakati wasaa za kazi. Kisha, nikatoa mda maalumu kwa familia, marafiki na kupumzika. Pia, ninatumia orodha za kipaumbele ili kuha kikisha kazi muhimu zinakamilika bila kuadhiri maisha yangu ya kibinafsi. Kwa hivyo, napata usawa wa afya, furaha na tija.

Wakati wa mvua napenda kukaa ndani na kupumzika au kusoma kitabu. Kisha kutazama mvua inayonyesha kwenye madirisha. Napenda mvua kwa sababu inatoa utulivu na inafanya mazingira kuwa safi na baridi kidogo. Siku ya mvua niliyoifurahia zaidi ilikuwa wakati nilikaa nyumbani na marafiki, tukicheka, tukinywa chai na kutazama mvua ikinyesha nje. Hali hiyo ilikuwa ya furaha na utulivu. Mvua mara nyingi hubadilisha mpango wangu kwa kufanya shuguli za nje zishindwe. Hivyo kuchukua nafasi kwa shuguli za ndani. Ninasikia amani na utulivu ninapo sikia sauti ya mvua ikinyesha. Na mara nyingi inanifanya nifikirie au nikumbuke kumbukumbu nzuri za zamani.

Napenda kusafiri kwa kutumia GPS kwa sababu ni rahisi na inaonyesha njia sahihi kwa wakati halisi. Hasa kama ninaenda sehemu nisiyoifahamu, pia hunisaidia kuepuka foleni na kuchagua njia mbadala. Hata hivyo, ramani za kawaida pia zina mvuto wake, zinasaidia kuelewa eneo kwa ujumla na zinafaa sana pale ambapo mtandao haupatikani. Kwa hiyo, napendelea GPS kwa matumizi ya kila siku, lakini ramani ni msaada mzuri pia.

Mchezo ni nayo penda kutazama ni mpira wa miguu kwa sababu unamvuto mkubwa, ushindani na mikakati ya kuvutia. Napenda jinsi wachezaji wanavyoshirikiana na jinsi kila dakika inaweza badilisha matokeo jambo linalosababisha msisimuko mkubwa. Mchezo wa kushangaza nilio uona ni mashindano ya mwisho ya ligi ambapo timu ilio kuwa nyuma kwa magoli ilirudisha na kushinda dakika za mwisho. Hili lilibakiza kumbukumbu za sababu kwa sababu lilikuwa la kusisimua na lisilo tarajiwa. Napenda kutazama mchezo huu nyumbani au kwenye mashabiki wenye shauku kwa kuwa mazingira hayo huongeza hali ya msisimuko. Ninapo utazama mchezo huu nahisi msisimuko mkubwa, furaha na mara nyingine, hofu kidogo pale timu ninayo iunga mkono inapo kuwa nyuma. Pia ni wakati mzuri wa kuungana na familia au marafiki kuishangilia timu pamoja.

Uzoefu wa kushangaza niliyoupata ulikuwa wakati nilipokuwa safarini kwenye eneo lenye mandhari ya asili ya ajabu. Milima, maporomoko ya maji na wanyama pori walio kuwa karibu sana. Nilivutiwa na uzuri wa mazingira na utulivu wake. Jambo ambalo halikutarajiwa kabisa. Nilihisi msisimko furaha na kidogo hofu ya shauku wakati nikiwa karibu na mandhari hayo ya asili. Uzoefu huu uliongeza fahari ya kuwa sehemu ya ulimwengu na kunifanya ni kumbuke kuwa dunia ni kubwa na yenye maajabu yasiyo tarajiwa.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa kushukuru kila mshiriki na kuonyesha shukrani kwa jitihada zao. Mara nyingi hufanyika kwa njia ya sherehe ndogo za ndani chakula pamoja au maneno ya pongezi na heshima. Pia napenda kushiriki mafanikio hayo hadharani ili kila mshiriki ahisi kudhaminiwa. Zaidi, mara nyingine hufanya tukio la kufurahia pamoja kama kutembea michezo ya burudani au shughuli za kijamii. Jambo linaloongeza mshikamano wa timu na motisha ya kuendelea kufanya kazi vizuri. Hii inasaidia timu kuhisi furaha, mshikamano na msukumo wa kufanikisha malengo zaidi.

Wakati wawasiwasi, napenda kupumzika, kukusanya mawazo na kuchukua hatuwa ndogo ndogo ili kupunguza hisia hizo. Mara nyingi hufanya mambo kama kupumua kwa kina au kufanya mazoezi ya kutuliza akili kama kutafakari au kutafakari kwa muda mfupi. Kuandika au kupanga mawazo ili kuona tatizo kwa uwazi na kutafuta suluhisho. Kuzungumza na mtu wakua mianiana kama rafiki au mshauri ili kupunguza mzigo wahisia. Kufanya shuguli zinazo pendeza kama kusoma, kusikiliza mziki au kutembea nje. Jambo linalo saidia akili kupumzika. Njia hizi husaidia kupunguza wasiwasi, kupata utulivu na kufanya maamuzi yenye busara badala ya kuchukua hatua kwa haraka kwa hisia.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto na uzoefu huo ulikuwa wa kushangaza. Nilivutiwa na uzuri wa maji, milima na miti iliyo karibu na vile vile wanyama na ndege waliokuwa wakizunguka. Nilihisi amani, utulivu na furaha nikitazama maji yakielea kwa utulivu au kwa kasi kidogo. Kutembelea ziwa au mto pia kunatoa nafasi ya kutafakari, kupumzika na kufurahia mazingira ya asili. Jambo ambalo mara nyingi linaboresha hisia na akili.

Napenda kutazama michezo kuliko kucheza kwa sababu napata muda wa kufurahia ushindani na mbinu bila kuchoka sana. Kutazama kuna nipa msisimuko, furaha na nafasi ya kushangilia pamoja na wengine. Hata hivyo, kucheza michezo mara kwa mara pia ni muhimu hasa kwa afya na burudani. Ingawa sifanyi sana kama kutazama.

Kila siku ni kiamuka huanza kwa kuchukua muda mfupi wa kutulia, kupumua kwa kina na kujikusanya kifikra. Napenda kwa muka mapema kidogo karibu saa kuminambili asubui kwa sababu asubui huwa na utulivu mzuri. Baada ya kuamka huosha uso na kuanda kinywaji cha moto kama chai kisha hupitia mipango ya siku au kuangalia orodha ya mambo ya kufanya. Wakati mungine, nasoma au kusikiliza kitu kifubi cha kunitia moyo. Kabla ya kuondoka, huakikisha nimejipanga vizuri na vaa kwa utulivu na kagua vitu muhimu na kujihakikishia kuwa niko tayari kia kili kwa siku inayo kuja. Kwa ujumla na hisi vizuri sana kuhuzu asubui zangu, unipa muanzo mpia, matumaini na nafasi ya kwanza siku kwa mpangilio na mtazamo chanja. Asubui nzuri mara nyingi huifanya siku nzima iwebora.

Utotoni nilipenda sana kucheza michezo na marafiki hasa michezo ya nje kama kukimbizana, mpira na michezo ya jadi. Pia nilifurahia kuchora na kusoma hadithi kwa sababu vilinifanya nitumie ubunifu na kuwaza mambo mapya. Nilipenda pia kusikiliza hadithi kutoka kwa wazee kwani zilinifundisha maadili, subira na namna ya kuelewa maisha. Nikikumbuka kipindi hicho nahisi furaha uhuru na kumbukumbu nzuri ya maisha yasiyo na wasiwasi mwingi.

Changamoto ninazokutana nazo kazini mara nyingi ni ushinikizo wa muda. Wakati mwingi, kazi nyingi zinahitaji kufanywa kwa haraka jambo linalosababisha stress kidogo. Mbili, mawasiliano yasioeleweka. Kutokea kwa taarifa zisizo kamili au maelezo yasiyo wazi kati ya, wenzangu huweza kufanya kazi kuwa changamoto. Tatu, kusawazisha kazi na matarajio. Mara nyingine inakua vigumu kuendana na matarajio tofauti ya wateja, timu au wasimamizi. Nne, kubadilika kwa mbinu au teknolojia. Kujifunza mifumo mpya au mabadiliko ya kazi, kunaweza kuwa changamoto mwanzoni. Tano, migongano midogo ya kazi za timu wakati mwingine mawazo tofauti kati ya wafanyikazi husababisha migongano, midogo inayohitaji uelewa na uvumilivu. Hata hivyo, changamoto hizi utumika pia kama fursa ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Na mara nyingi hufanya nifikie matokeo bora zaidi na kushirikiana vizuri na wengine.

Ningependa kufuga mbwa. Ninge mchagua mbua wa ukubwa wakati, mwenye manyoya, mafupi na laini, macho enye kuonyesha urafiki, na mkia unao tingishika kila anapofurahi. Mwonekano wake ungekua wakufutia wenye afya. Tabia zake zingekua mchangamfu, mtiifu na mwenye mapenzi. Angependa kuwa karibu na watu, kucheza na kufuata maelezo. Pia angekua mwenye ulinzi lakini si mkali. Akitahadharisha kwa kubweka kidogo tu na anapohisi jambo lisilo la kawaida. Mwenendo wake wa kila siku ungejumuisha kucheza, kukimbia, kulala na kuomba attention. Kitu cha kuchekesha angefanya ni kuletea watu vitu kama vyatu au mipira na kudhani anasaidia kazi au kukaa kwa mitindo wa ajabu wakati wakulala. Ninawapenda wanyama wakufukwa kwa sababu wanatoa upendo, wadhati, waminifu na furaha isio na masharti. Pia, husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kufundisha uwajibikaji, na kuifanya nyumba iisi kuwa na uhai. Wanyama hufanya maisha yao yenye joto na maana zaidi.

Nasomea habari mtandaoni kupitia tovuti za habari zinazo aminika na mitandao ya kijamii, lakini hua nachagua vianzo makini. Mara nyingi hutumia tovuti za habari za kitaifa na kimataifa kwa taarifa rasmi na zakina. Programu za habari, news apps, zinazo toa, taarifa kwa wakati, mitandao ya kijamii kama X au Twitter, Facebook, lakini hasa kufuatilia kurasa za vyombo vya habari, kisha huakikisha habari hiyo kwa tanzo rasmi. Napenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi ya haraka na inaruhusu kupata mitazamo tofauti. Lakini huwa makini kuepuka habari zisizo sahihi kwa kuthibitisha kutoka zaidi ya chanzo kimoja.

Ndiyo, nahifadhi kitu cha thamani. Hasa, vitu vilivyo na thamani ya kihisia kuliko ya fedha. Kwa mfano, ninaweza kuhifadhi zawadi niliyopewa na mtu wa karibu. Picha za kumbukumbu au barua muhimu kwa sababu vinanikumbusha watu na matukio muhimu maishani. Vitu hivi hunipa hisia ya ulinzi, kumbukumbu na utambulisho, na navihifadhi kwa uangalifu mahali salama ili viendelee kuwa na maana kwangu kwa muda mrefu.

Ndiyo, naweza kuhishi siku moja bila teknolojia, ingawa si rahisi kabisa, ingehitaji kupanga mapema, lakini inawezekana. Siku hiyo ningeitumia kusoma vitabu vya karatasi, kutembea, kuzungumza ana kwa ana na watu, kufanya kazi za nyumbani, au kutafakari. Kuhishi bila teknolojia kwa siku, kungeleta utulivu wakili, kupunguza msongo na kunisaidia kuungana zaidi na mazingira halisi. Hata hivyo, ninakiri kwamba teknolojia ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Hivyo kuwacha kwa muda mfupitu, unisaidia kudamini zaidi mchango wake.

Ninafuata timu ya mpira wa miguu, inaitwa Manchester United, na ihunga mkono kwa sababu ya historia yake kubwa, wachezaji walio wai kufanya vizuri na roho ya kupambana hadi mwisho. Kuifuata timu hii hunipa furaha, msisimko na wakati wa kuungana na mashabiki wengine. Hasa wakati wa mechi kubwa, kushinda huniletea furaha kubwa na hata wanaposhindwa hunifundisha uvumilivu na subira kama shabiki.

Napendelea baridi kuliko joto, baridi hunipa utulivu na faraja na inanifanya nijiskie huru zaidi kufanya kazi au kupumzika bila kuchoka haraka. Pia ni rahisi kujikinga na baridi kwa kuvaa anguo za ziada kuliko kukabiliana na joto kali.

Ninapo taka kustarehe mara nyingi na chukuwa muda wa kupumzika na kufanya vitu vinavyo nituliza. Hii inaweza kuwa kusikiliza muziki, mtulivu, kunywa chai, kusoma kitabu au kutembea taratibu inje ili kubadilisha mawazo. Pia napenda kukaaa kimya kwa muda mfupi kupumua kwa kina na kuwachilia mawazo ya kazi au wasiwasi. Njia hizi hunisaidia kujisikia utulivu nafuu na kurejesha nguvu za akili na mwili.

Kumbu kumbu ya kutisha niliyo kumbuka ni wakati nilipo kuwa safarini kwenye eneo lisilo julikana na gafla mvua kubwa ikaanza kunyesha. Pamoja na barabara yenye matope na giza. Nilihisi hofu kidogo kwa sababu hali ilikuwa isio ya kawaida na ilikuwa changamoto kuthibiti hali hiyo. Hata hivyo, kumbu kumbu hiyo pia ilianza kuwa ya kusisimua zaidi kuliko kutisha. Kwani baada ya muda nilipata suluhisho na mambo ya lirekebishwa. Nikikumbuka sasa na hisi msisimko na utulivu ulipatikana baada ya changamoto. Kitu kinacho nifanya nikumbuke kuwa hata matukio ya hofu ya naweza kuishia kwa furaha na mafanikio.

Ndiyo, nimewai kununua tikiti za Tukio. Hasa kwa ajili ya michezo ya mpira wa miguu na tamasha la muziki. Mara nyingi hufanyika mtandaoni au kwa duka rasmi. Na mara nyingine kwa tikiti za moja kwa moja pale eneo la tukio. Kununua tikiti, kunanipa uhakika wa kushiriki Tukio hili. Msisimko wa kujua nitakuwa pale na furaha ya kusherekea Tukio pamoja na wenzangu. Ni njia nzuri ya kupanga muda na kuhakikisha ushiriki wangu ni wa kweli.

Napenda kucheza mpira wa miguu, kwa sababu ni mchezo unaojumuisha ushirikiano, msisimuko na mbinu za kufikiria. Napenda jinzi kila mchezo, unavyobadilika kila dakika na jinsi timu inavyo shirikiana kufanikisha lengo. Pia napenda mchezo hii kwa sababu inachangia afya ya mwil. Kurahisisha marafiki kuungana na kuongeza furaha na shauku wakati wa kucheza.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwekaji wa mawasiliano wazi ya heshima na ya kweli. Hii inahusisha moja kusikiliza kwa makini, mbili, kutoa maelezo kwa uwazi, tatu, utimizo na usahihi, nne, heshima na adabu, tano, mawasiliano ya timu. Kwa ufupi, kipaumbele ni kuhakikisha kila mtu anasikia, kuelewa na kushirikiana kwa ufanisi. Jambo linaloongeza tija na uhusiano mzuri kazini.

Kumbukumbu zangu za shule ni nyingi na za aina mbalimbali. Lakini baadhi ya za kipekee ni moja shule ya awali. Kucheza na marafiki michezo ya nje na kushiriki tamasha ndogo za shule. Hii ilinifundisha ushirikiano na furaha ya kijamii. Mbili, somo la kwanza ninalokumbuka, kusoma kusoma herufi na hesabu. Nilihisi msisimko na fahari kila nilipofanikiwa. Tatu, mashindano au michezo ya shule. Kushiriki au kutazama michezo ya mpira, mbio na michezo ya jadi. Kumbukumbu hizi ziliunda ushirikiano na roho ya ushindani wa kirafiki. Nne, mwalimu au mwalimu wa kipekee. Alienifundisha kwa njia ya kuvutia na yenye subira. Jambo lililo nifanya nipende masomo na kujifunza zaidi. Kwa ujumla, kumbukumbu za shule zinanifanya nipende kujifunza, kushirikiana na wengine na kuunda marafiki wa maisha.

Napenda kufanya mambo yanayo ongeza ukaribu na furaha nikiwa na marafiki zangu. Mara nyingi tunapenda kuongea na kucheka, kushiriki chakula au chai na wakati mwingine kutazama michezo au filamu pamoja. Pia napenda kutembea, kufanya shughuli za nje au kushiriki michezo midogo kwa sababu hutoa nafasi ya kubadilishana mawazo na kufurahia mda bila msongo. Kuwa na marafiki hunifanya nijiskie furaha kuungwa mkono na kuwa huru mimi mwenyewe.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu chanja. Inanisaidia kwa mambo mengi, ya kila siku, kama mawasiliano, kupata taarifa, kupanga ratiba, kusoma habari na hata burudani. Timu chanja, inanifanya nijisikie nimeunganishwa na dunia, inanirahisishia kazi na kunisaidia kuokoa mda. Ingawa ninaweza kuishi bila kwa muda mfupi. Kwa maisha ni ya kila siku, ni kifaa muhimu sana kwa.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana, lakini si kwa kila kitu. Ningependa kurudi ili kufurahia nguvu, uhuru na wakati wa kujifunza bila presha kubwa. Pamoja na kurekebisha baadhi ya makosa kwa hekima ya sasa. Hata hivyo, pia nathamini sana nilipo sasa. Uzoefu, utulivu wa akili na welewa mpana wa maisha. Kwa hiyo, ningependa kurudi ujana kwa muda mfupi tu, nikibeba hekima ya sasa. Kisha, nirudi kuendelea na safari ya maisha, nikiwa na shukrani.

Nalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuchukua hatuwa za makusudi na tahadhari kama kutumia nywila imara na tofauti kwa akaunti mbali mbali na kubadilisha mara kwa mara. Kuwasha uthibitisho wa hatuwa mbili inapowezekana ili kuongeza usalama. Kua mwangalifu na taarifa ninazoshiriki hasa kwenye mitandao ya kijamii si shiriki taarifa binafsi bila sababu. Kukagua ruhusa za programu na kuondoa zile zisizo za lazima. Kuepuka viungo au barua pepe za kutiliwa shaka. Kusasisha programu na vifaa mara kwa mara ili kuziba mianya ya kiusalama. Hatua hizi hunisaidia kujisikia salama na mwenye udhibiti wa tarifa. Zangu binafsi ninapokuwa mtandaoni.